Ndiyo. Ni mewai kufuga paka na mbua. Mimi ni minapenda sana kufuga mbua. Mana mbua ni mnyama ambaye hata kupea ulinzi. Na mtapendana na mtashirikiana. Na mbua ni wamaana sana katika jami. Pia paka.